Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa kwa karibu kwa kuchambua habari kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Hii inanisidia kuelewa mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiteknolojia. Pamoja na jinsi yanavyo athiri nchi na watu tofauti. Na pia kunifanya niwe na mtazamo mpana kuhusu dunia.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu kila chakula hubeba hadithi na utamaduni wa watu fulani. Kwanza ladha mpya unipa nafasi ya kuelewa tufauti za viungo, mbinu za upishi na namna jamii mbali mbali zinavyoishi. Pia hunifanya niwe wazi zaidi kifikra kuvunja mazoea ya kula chakula kimoja na kufurahia uzoefu mpya unaoweza kunishangaza au kunifundisha kitu kipya.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia rahisi na ya haraka ya kulinda simu au vifaa vyangu. Chaguo hili linarahisisha ufikaji huku likihakikisha kuwa data yangu binafsi inabaki salama. Pia ni salama zaidi dhidi ya wizi au ufikiaji usiodhihinishwa kwa sababu vidole ni vya kipekee kwa kila mtu na hivyo kuongeza ulinzi wa kifaa changu kwa kiwango cha juu.

Ningependelea mwanga wakati kwa sababu haufanyi macho kuchoka na unaunda mazingira tulivu na yenye starehe. Pia haupisi sana kama mwanga daifu. Hivyo ni vizuri kwa kazi kusoma au kupumzika. Kwa mwanga wa kati mtu anaweza kuwa makini lakini pia akahisi raha na utulivu katika chumba chake au eneo alipo.

Ujuzi ningependa kujifunza ni programu za kompyuta na akili bandia kwa sababu zinasaidia kutatuwa matatizo kwa haraka na kuunda suluhisho bunifu. Kujifunza ujuzi huu kungeongeza uwezo wangu wa kufikiri kwa kina kunasaidia kuenda na mabadiliko ya teknolojia na kunipa nafasi ya kusaidia watu kwa njia ya kirahisi sana. Pia nilijifunza kompyuta nilipokuwa shuleni na bado ninaendelea kulisoma hadi wakati huu. Wakati mzuri wa kulisoma ni asubuhi kwa sababu akili yangu huwa wema.

Ndio, mimi nasoma gazeti kila wakati ili kuwa na habari za hivi punde na kuelewa mwenendo wa dunia. Kupitia magazeti, mtu anaweza kupata taarifa kuhusu mambo mbalimbali kama siasa, uchumi mchezo, teknolojia na burudani. Pia, kusoma gazeti kunasaidia kuangeza ufahamu wa kijamii na kiutamaduni kwa mara mingi. Kuna makala kuhusu tamaduni, maisha ya kila siku na hadithi za watu. Kwa mfano mtu anaposaidia kusoma gazeti kila siku, anaweza kuelewa matukio muhimu nchini na duniani, kujua mabadiliko ya sheria au kupata mwongozo juu ya maswala ya afya na elimu.

Tukio muhimu katika maisha yangu nilikuwa pale nilipopata nafasi ya kufanikisha nducha yangu. Hilo linifundishwa umuhimu wa bidii subira na kuamini uwezo wangu. Kutimiza lango hili kulileta furaha kubwa kurithika na hamasa ya kuendelea kufanya mambo makubwa zaidi maishani. Tukio hilo pia lili nikumbusha kuwa changamoto zote zinaweza kushindwa ikiwa mtu ana nia dhabiti ya mipango mzuri. Hivyo kila wakati nikikumbuka, tukio hili lina nifanya niwe na motisha ya kuendelea kukuwa na kujifunza mambo mapya.

Mfanyabiashara bora ni mtu ambayo si tu anayeingiza faida, bali pia ni anaonyesha uongozi, ubinifu na maadili mazuri katika biashara yake. Mfanyabiashara bora anaweza kuelewa mahitaji ya wateja wake kupanga vizuri na kuchukua hatuwa za busara wakati wa changamoto. Mfano maarufu ni Elyon Musk. Ambaye anaboresha teknolojia ya magari na ya umemo na nafasi ametia bidii katika kazi yake na pia anaonyesha upendo kwa wafanyakazi wake.

Ninaenda maktabani mara kwa mara kwani ni mahali pazuri pakupata vitabu na maarifa mapya. Kila nikikaa maktabani, ninapata nafasi ya kusoma vitabu mbali mbali kufanya utafiti na kuendeleza ufahamu wangu katika masomo au mada zinazo nivutia. Pia maktaba ni sihemu tulivu hivyo, ninapo weza kuzingatia vizuri kuandika mawazo yangu au kupanga miradi yangu. Ingawa mara ya kuenda inaweza kutofautiana kulingana na majukumu ya kila siku, mimi hujaribu kuingia mara kwa mara ili kuhakikisha kila wakati ninapata muda wa kujifunza na kuongeza maarifa yangu. Kwa kifupi, maktaba nisehemu muhimu inayo nisaidia kukuza akili ubunifu na hamasa ya kujifunza kila siku.

Mwezi wa mwaka ninayoipenda ni februari kwa sababu huu ni mwezi nilipozaliwa. Ninaweza kusherehekea na familia na marafiki zangu kwa kupika vyakula tofauti kwa kuzungumza nao na kukua nao kwa muda tu wa siku moja. Nikijikumbusha kuwa nimeongeza mwaka moja juu kwa miaka nilizokuwa nazo.

Ndiyo, mi najitahidi kugawanya chaka zangu kila siku. Mi nachanganisha plastiki karatasi chupa za glasi na chaka za kambuni ili ziweze kutumika tena au kutengeneza mbolea. Hii si tu inasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira bali pia inasaidia rasli mali kurekebishwa na kupanuliwa. Kwa kufanya hivyo ninaongeza uwajibikaji wangu kwa jamii na kulinda dunia kwa vizazi vijavyo. Ni tabia rahisi lakini yenye faida kubwa kwa kila mtu.

Ninapenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi na starehe lakini pia zinakuwa na mtindo kwa mfano tisheti na suruali rahisi hufaa kwa shughuli za kila siku lakini mara nyingine napenda kuvaa nguo za mtindo au za rangi angavu wakati wa sherehe au mikutano maalum muhimu kwangu ni kuwa na nguo, ninazovaa, zinanifanya, nijihisi huru, nikiwa na faraja, na pia kuonesha mtu mimi ni nani.

Tabia inayo nichukiza zaidi ni wakati watu hawaheshimu wengine au hawazingati maneno na hisia za jirani zao. Kwa mfano watu wanaongea kwa hasira kupuuza majukumu au kudanganya wengine mara nyingi hufanya hali kuwa mbaya. Pia tabia za binafsi kupita kiasi kama kujiweka mbele ya kila mtu bila kujali wengine kuchukiza sana. Tabia hizi huzuia mawasilano mazuri ushirikiano na huathiri mahusiano ya kila jami. Kwa ujumla ninapopata mtu mwenye tabia ya kutokuheshimu au kutokua mwanimifu inanifanya ni hisi huzuni na kujaribu kuepuka hali hiyo.

Napenda kuchora kwa sababu hunisaidia kuonyesha ubunifu na mawazo yangu ya ndani. Hunipa utulivu wa akili hupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika kila wakati ninapochora.

Jambo la dini, lililo muhimu kwangu ni kumcha mungu kwa dhati kwa kufuata maadili mema kama uaminifu, upendo na haki. Ndiyo huniongeoza kufanya maamuzi sahihi, kunipa amani ya moyo na kunikumbusha kuwajali na kuwaheshimu watu wengine. Pia hunisaidia kuwa na matumaini na subira katika changamoto za maisha.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu anayejulikana sana duniani ni Michael Jordan. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kufunga pointi uongozi mzuri na alishinda mataji mengi ya NBA akiwa na timu ya Chicago Bulls. Watu wengi humkumbuka kwa bidii yake ushindani mkubwa na jinsi alivyobadilisha historia yake ya mpira wa kikapu duniani.

Muda wangu wabure huwa na utumia kwa kusikiza mziki, kuona video, kuingia mtandaoni, na pia kusaidia waleo hitagi mtanda wangu huko nje. Pia ninaweza kusoma kitabu yenye ninachopenda na.

Mimi huoga angala maramoja hadi mbili kwa siku kulingana na shughuli zangu na hali ya hewa. Ikiwa nimefanya mazoezi au nimejishughulisha na mambo ya nayo nifanya niche jasho huwa naoga zaidi ya kudumisha usafi na afya yangu ya ngozi.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi tano kwa wiki ili kunisaidia kudumisha afya yangu kuongeza nguvu na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kisaikolojia. Pia huchangia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nishati na kufanya shuguli za kila siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huwa napumzika kidogo nakula chakula cha mchana na mara nyingine napenda kusoma au kusikiliza muziki ili kupumzika akili na kujiandaa kwa kazi za badae. Pia huwa nafanya mazungumzo mafupi na marafiki au wenzangu ili kupata raha.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za ajabu na kusisimua vitabu vya marafiki kama historia na sayansi na pia vitabu vya maadili au kuwaelimisha juu ya maisha venye nifurahisha na kunipa ufahamu na kunisaidia kujifunza mambo mpya kila siku.

Mimi napenda chakula kisicho na mafuta kwa sababu ni afya zaidi. Husaidia kudumisha uzito unaofaa na kunipa nguvu bila kuathiri mwili vibaya. Hata hivyo, napenda pia baadhi ya vyakula vyenye mafuta kidogo, vinavyohitajika kwa afya kama karanga au mafuta ya.

Mimi hufanya mambo kadha kuweka afya yangu unzuri, hujumuisha kula chakula chenye lishe bora, kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara, kunywa maji ya kutosha, kulala ya kutosha na kuepuka tabia hatari kama kula vyakula visivyo na afya au kubaki bila kufanya mwili kazi.

Mwalimu ninayemkubuka kutoka shule ni mwalimu wangu wa hisabati aliye nifunza kuwa yote inawezekana iwapo una bidii na umejitahidi kufanya jambo hilo. Aliweza kunisaidia nikaweza kupita mtihani wangu wa taifa.

Ndiyo, napenda kupanda mlima. Ishuguli inayo changa mawezoezi ya mwili, hewa safi na kuwana mandhari mzuri kutoka juu. Inapo fika kilele. Hisia ya kufanikisha inakuwa ya kipeke kabisa. Na pia ni mzuri sana.

Ndiyo, napenda kujaribu teknoloji mpya kwa sababu hunisadia kujifunza mambo mapia kuongeza ufanisi katika kazi na kubaki nikiwa na taarifa za maendeleo ya kisasa yanayo rahisisha maisha ya kila siku na pia hunisidia kukuza mawazo yangu.

Napenda kunyua vinyuwaji baridi kama juisi ya machungwa au tisikiti maji kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijisike safi hasa siku za joto pia hunisaidia kupumzika wakati wa mapumziko au kufanya shuguli za kila siku vinywaji ivi vina nifanya nijisike vizuri na kuongeza furaha kidogo kila wakati ninapo kikunywa.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu kunyoa kunafanya mtu kujisikia safi na nadhifu kila wakati. Pia husaidia kuonyesha mwonekano mzuri na kuwapa watu kujiamini zaidi katika shughuli za kila siku kama kazini. Vile vile kunyoa unapunguza joto na harufu mbaya zinazo uweza kuambukiza kutoka na ndevu hasa katika hali za joto au mazoezi. Kwa kifupi kunyoa huchangia usafi, faraja na mwonekano mzuri wa mtu.

Napendelea kusoma kwa sababu kunanipa fursa ya kujifunza mambo mapya kufurahia hadithi na kuongeza ufahamu wangu juu ya dunia. Pia kusoma husaidia kuongeza msamiati wakuboresha uwezo wakuelewa mambo kwa haraka sana. Pia kusoma ni rahisi sana.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano kwa sababu husaidia kueleza mawazo kwa uwazi kuonyesha hisia na kufanya mawasiliano yawe ya kweli zaidi kuliko maneno tu. Video pia hu ni njia nzuri ya kushirikiana na watu mbali au kushiriki mafunzo ya urahisi.

Ndiyo, napenda kula popcorn kwa sababu ni kitafuno rahisi na kitamu kinachonipa raha mara tu nikikila. Nibora hasa wakati wakuangalia filamu kuzingatia burudani au kupumzika baada ya shughuli. Pia popcorn inaweza kuwa ya aina mbali kama chumbe bata au kitamu kidogo na hiyo hufanya kila kipande kuwa mchafu kufurahisho.

Napofurahia kuwa nyumbani napenda kufanya mambo ya kupumzika na kujiburudisha kwa mfano nashiriki kwenye burudani kama kusoma kitabu, kuangalia filamu au vipande vya televisheni kuandaa vinywaji au chakula kidogo au kusikiliza muziki unayo nifurahisha.

Kila asubuhi ni napo amka mimi huanza kwa maombi ili kumshukuru mola kwa kunipa siku ingine ya kujirekebisha na kufanya vyema Pia mimi huenda kujitayarisha na kutayarisha kinywaji changu ili nieze kwanza siku yangu vizuri.

Ninaanza muradi mpya wa kazi kwa kupanga kwanza malengo na hatua za utekelekaji kwanza. Nafanya utafiti ili kuelewa mahitaji na changamoto zinazohusiana na muradi. Kisha ninaorodhesha vitendo vinavyohitajika na kupanga ratiba ya kazi.

Napiga picha mara kwa mara kulingana na hafla na mandhari. Kwa kawaida napiga picha wakati kuna tukio la kipeke mandari nzuri au kitu cha kukumbuka au wakati inapenda kuhifadi kumbu kumbu. Kwa kawaida napiga picha kila wakati ninapohitaji kumbu kumbu, burudani au mazoezi ya ubunifu.

Hapana mimi siishi mahali nilipozaliwa nimehamia pahali pengine kutokana na kazi na shule. Kuishi mahali tofauti kunanipa uzoefu mpya tamaduni tofauti na mandhari mpya ya maisha na pia kujuwana na watu wengine wapya.

Nataka kufikia kiwango cha juu katika kazi yangu kuwa mtaalamu ninaye aminika na kutoa mchango chanya unaoleta mabadiliko. Pia na lenga kukuza ujuzi wangu kila wakati kuchukua majukumu makubwa zaidi na kufikia mfanikio yanayo niwezesha kukua binafsi na kita.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu ni mazoezi mazuri ya mwili na hunisaidia kuimarisha moyo misuli na nguvu kwa ujumla. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri kiakili. Kukimbia pia ni njia nzuri ya kuondoa nishati hasi kufurahia hewa safi na kuwa karibu na asili ikiwa unaenda nje. Kwa kifupi ni shughuli inayochanganya afya, furaha na ustawi wa mwili na akili.

Ninapenda kuenda sinema mara chache kama mara moja au mbili kwa mwezi hasa pale kunapokuwa na filamu mpya nayovutiwa nayo au ninapotaka kupumzika na kujiburudisha pia ninaweza kuiona na marafiki zangu.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunisaidia kupumzika, kupunguza uchovu wa mwili na kunifanya nijisikia huru hasa wakati wa baridi au baada ya siku ndefu ya kazi. Pia hunifanya nijihisi vizuri sana.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia masawasiliano ya mtanzaoni kama barua pepe, video calls, kila wanatama anaelewa majukumu yake tunapanga ratiba ya kazi na kufuatilia maendeleo kila wakati. Pia tunatumia zana za kushirikiana kama Google Docs au Trello ili kushirikiana kwa urahisi. Kushirikiana taarifa kwa wakati na kuhakikisha kila kitu kikinaenda sawasawa licha ya kuwa mbali mkimwili.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni mara nyingi ni upungufu wa muda mawasiliano yasio eleweka na mgongana wa majukumu katika ya uweza angu. Pia wakati mwingine kuna teknolojia isio fanya kazi vizuri au fahamu tofauti kuhusu jinsi kazi inavyo takiwa kufanywa ambayo inaweza kuchelewesha matakeo. Hata hivya mara nyingi na shugulikia changamoto hizi kwa kupanga vizuri, kushirikiana na wenzangu na kutafuta shuluhisho kwa utulevu na umilivu.

Mimi hufanya mambo kadhaa kulinda mazingira kwa mfano ninaweka taka kwenye makundi kama plastiki, chupa na karatasi ili kurahisisha upya, pia napunguza matumizi ya umeme na maji, hupenda kutumia vyombo, vinavyo tumika tena, na mara nyingine napanda mti au kushiriki katika kampeni za usafi wa mazingira. Kwa kifupi ni najitahidi kuchukuwa hatua ndogo ndogo zinazo saidia kulinda na kuhifadhi mazingira.

Napata habari kutoka vyanzo mbali mbali kama vile televishini, radio, magazeti na mtandao ya kijamii. Pia mara nyingine hupitia vyanzo vya moja kwa moja kama tarifa za sirikali, mashirika au watu walioko kwenye matukio. Kuhakikisha habari ni sahihi na ya sasa. Kwa kifupi ni nachanganya vyanzo tofauti ili kupata picha kamili na habari za kuaminika.

Kwanza, ningemshauri kupanga kazi zake vizuri na kueka malengo madogo na makubwa ili asikate tamaa. Pili, ajifunze kutoka kwa wenzake wenye uzoefu na kuuliza maswali bila hofu. Hii husaidia kujifunza haraka. Pia ashugulikie kila jambo kwa umakini na awe na nidhamu lakini pia aache muda wa kupumzika. Mwisho achukue kila changamoto kama fursa ya kukua, sio kama kikwazo.

Mimi napenda kutazama mchezo wa mpira wa miguu hasa mashindano makubwa kama ligi ya mabingwa au mashindano ya taifa. Napenda kuona mbinu za wachezaji, kasi ya mchezo na mshikamano wa timu. Kwani kunanifurahisha na kunajenga msisimko. Pia kutazama mchezo kunanipa fursa ya kujifunza mikakati na kuimarisha uhusiano na marafiki au familia tunaposhirikiana katika sherehe za mchezo.

Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni upeo wa milima wakati jua linapochomoza ukiangaza wengi wa rangi nyekundu machungwa na dhahabu Pia mandhari ya bahari tulivu jioni na msitu yenye miti kubwa ikivutika na upepo pia ni ya kushangaza Mandhari hizi hunifanya nijisikie amani furaha na shauku ya kuendelea kugundua sehemu mpya ya asili.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia kadha kwa mfano nashiriki katika shuguli za usafi wa mazingira kama kuondoa taka na kupanda miti. Pia ninawasaidia wengine kwa elimu au ushauri pale ninapoweza na kushiriki katika shuguli za kijamii kama misaada au kampeni za afya. Mara nyingine ninachangia wakati wa ujuzi wangu katika miradi ya jamii ili kuboresha maisha ya watu.

Wakati wafuraha napenda kufanya mambo yanayo nifurahisha na yanayo nifanya nijisikie vizuri na kuendeleza hisi ya nzuri kwa mfano kusikileza muziki yanayo nifurahisha kutazama filamu au vipindi vya burudani au kutembea nje na kufurahia asili. Pia napenda kutumia muda na marafiki na familia kucheka pamoja na kushirikiana katika shughuli zinazo furahisha.

Mafanikio nilioyapata kazini ni pamoja na kufanikisha mradi muhimu ulioboresha utendaji wa timu yetu, kupunguza makosa na kuongeza tija. Pia nimeweza kuanzisha mbinu mpya za kushugilikia wateja ambazo zimerahisisha mawasiliano na kuleta kuridhika kwa wateja. Mafanikio haya yananisaidia pia kujenga ujuzi wangu wa usimamizi na kuonyesha uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine.

Timu ya michezo ninayoifuatilia ni timu ya mpira wa miguu ya Manchester United kwa sababu ina historia kubwa wachezaji wenye vipaji na mechi zake huwa na ushindi na msisimuko mkubwa. Pia wakati unapotazama unapata kuburudika.

Napendelea pahali pakimya kwa sababu wakati nimetulia naweza kufikiria na kuwa na mawazo wazi na pia naweza kufanya kazi zangu vizuri bila kupigiwa makelele. Pia naweza kuwa na utulivu mwingi wakati huo.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea hasa kusaidia jamii katika shughuli za usafi wa mazingira na kusaidia watu wanao hitaji msaada wangu. Jambo linalo nipa uzoefu mzuri na kunifundisha umuhimu wa kushirikiana na wenzaangu na pia kunisaidia kuweza kujifundisha kutoka kwao.

Ninajihisi sawa lakini sio vizuri sana kwa sababu kusubiri kwenye mstari kunahitaji subira hata hivyo hutumia muda huo kutulia na kufikiria mambo mengine ili nisiwe na msongo wa mawazo na pia naweza kuwa mtulivu.

Kinacho nifanya nicheke ni utani mzuri kuwa na marafiki na kuwa na matukio ya kuchekesha pia ninacheka ninapo kumbuka kumbukumbu nzuri au nikiona mtu akijaribu kitu kwa bidi lakini kikawa cha kuchekesha jambo linalo nifanya nijisikie mwepesi na mwenye furaha sana.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na safi, penye mazingira ya asili kama miti a u bustani, pia napendelea sehemu zisizo na kelele nyingi, zinazo nipa na fasi ya kupumzika, kufikiria na kujihisi huru, pia na mahali ninapo weza kupata hewa safi.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, hasa umbwa na paka. Nilijifunza jinsi ya kuwapa chakula, kuwahifadhi safi na kuwatunza kwa upendo. Jambo lililonifundisha uwajibikaji na ustahimilivu. Pia ninapenda hawanyama sana.

Ningependa kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi wa timu, pamoja na mbinu za kuongeza tija kazini. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia mpya na kutumia zana za kisasa ili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuboresha matokeo ya timu yangu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi ya nyumbani kwa sababu hunipa utilivu, hunisidia kupanga muda wangu vizuri na hunifanya niwe na umakini zaidi kupitia katika kutekeleza majukumu yangu na pia napenda kuishi katika mazingira safi, hiyo hunipa motisha ya kufanya kazi nyumbani.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kulala kidogo kunywa maji mengi na kupumzisha akili kwa kufanya mazoezi wa kadha na kadha na kufanya kitu kidogo kinacho nifurasha kama kusoma au kusikiliza muziki. Pia ninaweza kufanya tizi ili kunyoosha mwili.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kazi muhimu zaidi, kisha kugawa muda kwa vigezo vya kipa umbele kama mikutano kazi za ofisi na muda wa mapumziko. Kila siku ninaweka malengo madogo yanayoweza kufikiwa nikiweka nafasi ya muda wakupumzika na kufanya shughuli binafsi.

Asubui nilipo amka ilikuwa saa moja unusu, nilimshukuru mungu kwa kunipa nafasi kama hiyo, ilikuwa na siku njema, nilienda jikoni ili kuandaa kiamsha kinywa, nikanywaowa chai na mkate, kisha nikaanza kujutayarisha ili kuanza siku yangu na shuguli za siku hii, nilikuwa na furaha isiyo na kifani.

Ndio, napiga kura pale ninapokuwa nasifa za kisheria kwani ni njia ya kushiriki maamuzi ya kijamii na kutoa sauti yangu ya mambo yanayo niathiri. Pia inanipa nafasi ya kuchagua kiongozi atakaye endeleza nchi yetu na kutuweka mbele.

Unapendelea keki ya chokoleti hii yenye krimu nyepesi kwa sababu ni tamu laini na inafurahisha kinywa bila kuwa nzito sana huku ikileta furaha kwa ladha Pia inamutazomo mzuri unapo iangalia inafurahisha tena sana.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu inanipa nafasi ya kujitegemea kutumia ubunifu wangu na kutatua changamoto kwa njia yenye faida kwa jamii. Pia inaweza kuusaidia watu wengi kwa vile nilikuwa nataka kuweka biashara yangu.

Napendelea suruali kusababu ni rahisi kufana inafaa kwenye hali mbali mbali iwe ni kazini, shuleni au matembezi ya kawaida. Pia inatoa uhuru mkubwa wa harakati ukilinganisha na sketi na inaweza kuendeana na aina tofauti za vyatu na shati. Zaidi ya hayo suruali ni ya starehe na mara nyingi ni rahisi kudumisha ikinifanya nijesikie vizuri kila siku bila usumbufu.

Nilipokuwa utotoni, nilipenda kucheza na marafiki zangu, kukimbia nje, kuchora, kuimba na kusikiliza hadithi tulizokuwa tukipigiwa na wakubwa wetu kwa sababu zilinifanya kufurahi na kunisaidia kukuzo ubunifu wangu.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuanza, kwa kuongea, kwa heshima na tabasamu kuuliza maswali ya kuvutia kuhusu wao, kushiriki shughuli pamoja na kuonyesha kwamba ni mtu wakuaminika na mwenye furaha kushirikiana naye Pia nina hitaji kuwa mwenye huruma na kusikiliza kwani hilo lina jenga uhusiano wa kweli.

Ndiyo, napenda kuenda pwani kwa sababu hewa yake safi, wimbi la bahari na mandhari nzuri kunisaidia kupumzika, kufurahia asili na kujisikia tulivu bali na kelele za jiji. Pia inanifanya niwe huru.

Neno siri lango linasalama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum. Kutoandika neno siri mahali panapo onekana kubadilisha mara kwa mara na kutumia maneno yasiyoweza kubashiriwa badala ya tarehe au majina.

Ninapoanza kazi kwanza ninapanga kazi za siku nikiangalia vipaumbele na malengo muhimu kisha napima barua pepe na ujumbe muhimu na kwanza na kazi zinazo hitaji umakini mkubwa kabla ya kuendelea na zile za kawaida pia napanga muda wa mapumziko ili kudumisha unafani.

Ndio, napenda chakula kitamu kwa sababu kina ladha nzuri inayofurahisha, kunifanya nijisikie vizuri wakati wa kula na pia hufanya muda wa chakula uwe wakufurahia zaidi. Huko pia nikichangia hamasa ya kula vizuri.

Sifaa muhimu kwa kiongozi mzuri ni pamoja na uongozi wa kimadili uwezo wa kuwasikiliza wengine kuamua kwa busara, kujenga timu yenye mshikamwano na kwenyesha mfano mzuri wa vitendo badala ya maneno tu.

Wakati wa jua kali napenda kukaa kwenye kivuli au ndani ya nyumba yenyewe hewa baridi. Kunywa maji baridi au kinywaji kinacho pohoza mwili. Kupumzika kidogo au kusoma kitabu au kufanya kitu tulibu ili kuepuka joto kupita kiasi na kuhifadhi nishati ya mwili.

Napenda filamu za hadithi za kusisimua, za kuchekesha na filamu za kufundisha kwa sababu zinanifurahisha kunifanya nifikirie na mara nyingine hunitia moyo au kunifundisha jambo jipya linalohusiana na maisha.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kuanza kwa kuelewa sababu ya mabadiliko, kisha kupanga hatua za utekelezaji, kushirikisha timu kwa uwazi, na kubadilika mwenyewe ili kuwa mfano mzuri. Pia ni nahakikisha kuwasikiliza wenzangu na kutoa msaada wakati wa kipindi cha mabadiliko.

Na sherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua jitihada za kila mshiriki kutoa pongezi kwa umma au kwa kila mtu kimoja kimoja kupanga sherehe ndogo au chakula cha pamoja na kushiriki kufuraha pamoja ili kuimarisha mshikamano wa watu.

Napenda hali ya hewa yenye jua la wastani na upepo mtulivu kwa sababu inafaa kufanya shuguli nje. Hunipa furaha na nishati na pia nitulivu bila kuwa moto sana au baridi. Kupitia kiasi ikinifanya nijisikie vizuri mwilini na kia akili.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi kwa sababu ni natumia kuwasiliana na familia na marafiki, kupata habari na taarifa muhimu, kupanga ratiba na kazi zangu, kusoma au kujifunza mtandaoni, na pia kufanya shuguli nyingine za kila siku kwa urahisi na haraka.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu inanipa habari za haraka, burudani kama muziki na vipindi na kunifanya nijisikie karibu na jamii kupitia mijadala na matangazo mbali mbali. Pia radio inaweza kunisaidia kwa kuburudisha.

Kinywaji ninacho penda zaidi ni chai yenye asali na limau kwa sababu huchanganya ladha tamu na chache ya chumvi kidogo ya asali. Ikinipa hisia na utulivu na faraja. Napenda kunywa chai hii asubuhi ili kuamsha mwili na akili kwa nishati au jioni baada ya shuguli za siku mzima ili kupumzika. Pia huchangia kuimarisha afya kidogo kwani asali ni na limau inafaida kwa kinga ya mwili na mnyengeno ya wachakula. Kunywa kinyuaji hiki pia kina nifanya nijisikie tulivu nikiwa na muda wa kufikiria au kusoma kitu kidogo na mara nyingine ushirikiana na marafiki au familia kwa mazungumuzo ya utulivu. Kwa hivyo ni kinywaji chenye furaha afya na utulivu wapamu.

Kuhusu tathmini za kazi najihisi kwa mchanganyiko wa msukumo na fursa ya kujifunza, zinanipa mwanga juu ya maeneo ninayofanya vizuri na yale yanayo hitaji kuboreshwa, zikiniwezesha kujiendeleza kiakili na kitalaamu. Pia kama zinaweza tolewa kwa uwazi na haki, zinafinifanya nijisikie kuthaminiwa na kushirikiana zaidi na timu.

Siku zangu huwa napenda kukaa ndani au kwenye kivuli, kusoma kitabu au kuona filamu kunywa, kinywaji cha moto na kufanya shughuli za utulivu kama kuchora au kusikiliza muziki. Pia napenda wakati mwingine kutembea chini ya mvua kidogo ikiwa ni salamu ili kufurahia hali ya hewa na upepo mvua unapo umba utulivu wa pekee.

Mara nyingi natumia wifi kwa sababu ni dhabiti nao inatumu wendo haraka wa mtandao. Lakini ninatumia data ya simu pia wakati sina wifi au nipo nje ya nyumba. Hasa kwa haraka kuangalia habari kutuma ujumbe au kufanya shughuli za mtandaoni.

Ninashugulikia wateja kwa kuyasikiliza kwa makini matatizo yao, kuonyesha heshima na uvumilivu na kutoa suluhisho kwa haraka na kwa uwazi. Pia ninahakikisha wateja wanajisikia kudhaminiwa na kuridhika na huduma wanayopokea.

Chakula ninacho penda zaidi ni chakula cha mlo wa asili wenye mchanganyiko wa mboga wali na nyama au samaki kwa sababu ni chenye afya kinanipa nguvu na pia kinaladha nzuri kinapopikwa vizuri. Pia unifanya nifurahie sana na nisikie vizuri.

Kumbu kumbu ni nayo kumbuka nzuri kuhuza shule ni kuhusu wakati nilipo kuwa nimeitwa nambari ya kwanza na walimu wote wakani shangilia na kunifurahia wakanipazawadi kwa kuwa bora katika hisabati pia mwalimu wangu alinifurahia sana na kunipongeza.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi kwa sababu nitamu sama rahisi kula popote hutoa nishati haraka mwilini na linafaa kama kitafunwa au sehemu ya kiamshakinywa huku pia likileta furaha kidogo kwa ladha.

Ili kujitunza, napanga kula chakula chenye afya, kufanya mazoezi mara kwa mara, kulala ya kutosha, kunywa maji ya kutosha na kupumzika kiakili. Pia ninajitunza kihisia kwa kufanya vitu vinavyo furahisha kama kusoma kusikiliza muziki na kutumia muda na familia na marafiki zangu.

Zoezi mzuri nililo jenga ni kuzingatia mazoezi ya mwili kila siku kama kutembea kukimbia kidogo na kufanya mazoezi ya asubuhi na jioni zoezi hili limeniimarisha afya yangu kunipa nishati zaidi na pia kunisaidia kuwa na mtazamo mzuri wa haki.

Shughuli zangu za wikendi zinajumuisha kupumzika na kurejesha nguvu baada ya kazi za wiki kufanya mazoezi madogo au kutembea, kushirikiana na familia au marafiki kwa chakula au burudani, kusoma vitabu au kuona filamu na wakati mwingine kupanga mambo ya wiki ijayo ili kuanza wa kazi kwa mpangilio mzuri.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu inapenda kufikiria mawazo mapea na kuyatengeneza kuwa usolofisho halisi. Mara nyingi inapenda kutatua matatizo kwanjia tufauti, kujaribu mbinu mpia na kutumia ubunifu wangu katika shuguliza kazi burudani au maswala ya kila siku. Pia nahitaji kueleza mawazo yangu kwa njia za kisanaa au kelemu kama kuchora kuandika au kupangilia miradi kwa ni hiyo huniwaziesha kuwa na mtazamo wa kipeke na kuongeza furaha katika kila ni nachofa.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kutimiza malengo yangu madogo au makubwa kushirikiana na familia na marafiki, kufanikisha jambo nzuri kazini au shuleni, na pia kufanya shughuli ninazopenda kama kusoma, kucheza au kusikiliza muziki. Hiyo yote huniweka katika hali ya furaha ya na kuridhika.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu ni changamoto ya akili inayonifanyisha kufikiria kwa kina na kwa mantiki. Napenda kutatua matatizo ya hesabu, hasa yale yanayohitaji mbinu tofauti. Kwani hunipa furaha kubwa ninapopata jibu sahihi. Zaidi ya hayo, hesabu hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri kufanya maamuzi sahihi na kuimarisha uelewa wangu wa nambari na mifumo ya dunia inayozunguka.

Mafuzo ya kazi ya leo niwezesha zaidi ni yale ya usimamizi wa muda wa mawasiliano yenye ufanisi na utatuzi wa matatizo. Yame nisaidia kupanga kazi vizuri, kushirikiana na wenzangu kwa uwazi na kushugulikia changamoto kwa uratibu mzuri. Huku ni kihakikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora.

Mara nyingi ninacheza na marafiki wa karibu au familia kwa sababu napata furaha zaidi na kujisikia huru wakati niko nao. Wanaweza kuwa wazuri katika michezo ya pamoja, kucheka pamoja au kushirikiana bila kubanwa na washinikizo. Jambo linalo nifanya mchezo uwe wa kufurahisha zaidi.

Napenda harufu ya maua safi kama waridi au jasmini kwa sababu uchangia utulivu kunifanya nijisikie vizuri na mara nyingi inakumbusha mazingira ya asili au kumbukumbu nzuri za furaha zinazo letwa anamu.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata taarifa mpya haraka kuchambua vyanzo wa tofauti na pia ninaweza kusoma wakati wowote na mahali popote tofauti na gazeti la karatesi ambalo linahitaji muda na mahali mahali.